Ninapenda kwenda sinema mara moja kwa wiki. Hiyo huwa siku maalumu ambayo nimeitenga ili mimi na mwenzangu ambaye ni mpenzi wangu na rafiki wangu wa kina. Kwenda kwenye maonyesho ya sinema. Mimi ni mpenzi mkuu wa filamu za mapenzi. Kwa hivo kila wakati filamu mpya inapotokea mimi humualika mwenzangu na tunaweza kwenda kuitazama sinema mimi nimezipenda sinema mbali mbali. Za mapenzi haswa zenye Zenye Hasa ambazo huchezwa na wachezaji kutoka Korea. Mimi huenda kutizama sinema hizi katika chumba maalum cha sinema ambacho hukua kimoja katika kijiji chetu. Mimi huenda katika huenda kutizama sinema katika siku ya jumapili.